Naam, kwanza kabisa nigependa kusema kuwa asante kwa soli hili nzuri, unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao. Kwanza kabisa nigependa kusema kuwa ni muhimu sana kujilinda kutoka vitisho vya mtandao kusababu siku, kuna teknolojia na pia njua kukiwa na teknolojia kuna mitandao mbali mbali. Naamu, cha kwanza kabisa, niyopenda kusema kuwa, tumia nenosiri imara, kwa mfano ukieka nenosiri kwenye simlako, ama in other words, kwa manino mingine kwa kizungu password, tumia mchanganyiko wa herufi kubwa au ndogo, namba au alama, kisha ustumie tarea yako ya kuzaleo, Kwa kusawabu watu wengi unapata hawana hiyo wakati wakuanza kutengeneza ninosiri lilo makini. Unapata mtu aneka tu utare yake ya kuzaliwa na ame maliza na nayo. Alafu kitu chengine ni badilisha ninosiri mara kwa mara. Hakikisha kuwa nenosiri lako lisibaki tu lile lile. Tume ulitengeneza nenosiri lako mwaka wa elfu mbili na kumi na tano. Hakikisha kuwa unalibadilisha mara kwa mara ili kwa kikisha usalama. Kitu kengene ni tumia uthibichaji wa hatuambili inapoweze kana. Kitu kengene ni epuka ulagayo wa mtandao. Asa kuusibofie viungo ambavyo uvyaamini ama uvijui. Na hakikisha kuwa barua pepe unazo zipokea kwenye simu ako ama kwenye laptopi ako ama kwenye kompyuta ako. Inatoka kwa chanzo halali na pia usitoe taarifa binafsi kwa watu usio wajua Kusabu mara nyingine unapata hama mtu wana kupigia simo wana kuambia kuna kitu ambacho nimetuma uneza bonyeza kisha Unisegea kufanya kitu fulani Kepuka mambo kama hayo watu usio wajua au watu usiowaamini Usiwape taarifa yako namu, asanti.

Kwanza kabisa asanti sana kwa swali hili nzuri, ambalo linauliza ungependa kurudi ujana. Ningependa kusema kuwa kama ningekua na huo uwezo wa kuchagua au kufanya kila ambacho ningependa sana kurudi ujana. Kwa sababu unajua mtu ukiwa kijana, ukona nguvu mingi na afya bora, una muda mwingi wa kujifunza na kujaribu mambo mapya, mambo tofauti tofauti, na una uhuru wa kutoa ndoto bila hofu ama bila hofu ya majukumu kwa sababu unapata ukiwa kijana bado hauna majukumu hauna watoto, hauna familia kwa hiyo ukona ule uhuru wa kutoa ndoto bila hofu yoyote bila ile hofu ukijambia kuwa nina watoto wangu nyumbani nina familia yangu mahali fulani na fulani So ningependa kusema kuwa ujana kweli una uhuru Lakini pia kuna uzuri wa kuwa na hekima na uzoefu na kujiamini zaidi pia unajua mtu akiwa kijana bado ukona ile roho ya kujituma, kujiendeleza na kujiambia kuwa Kwa miaka zijazo, nitaweza kufika kiwango hiki na hiki nitaweza labda kufanya kazi mahali fulani na fulani nitaweza tuseme kuenda nchi nyingine ili kujiendeleza zaidi. Na pia unayafahamu maisha kwa undani. Ila bado mi bado ni kijana lakini kuna zile enzi. Sababu sai nina miaka. Nina miaka 24. Ningependa ningekuwa na huo uwezo wa kurudi kijana. Ningerudi zile miaka zangu za 21, 22. Naam asante.

Asante sana kwa swali hili ambalo linauliza. Zawadi gani nzuri umewai kupokea? Kwanza kabisa ningependa kusema nimepokea zawadi mingi, lakini kuna ile moja nzuri ambayo nimewai pokea ikafurahisha moyo wangu na siwezi kuisahau. Nakumbuka kitambo kidogo nikiwa kidato cha pili, naam babangu mzazi alininunulia simu. Na ilikuwa simu nzuri, unajua ukiwa bado kwenye kidato, chako, cha kwanza, au cha pili ama kwenye shule ya sekondari. Unapata mzazi hataki kumpa mtoto wake simu kwa sababu anataka mtoto tu aweke tu akili kwenye masomo yake. Kwa sababu wazazi wengine wanaona kuwa ukipea mtoto wako simu hiyo ni kumuaribu, atachukua muda wake mwingi kwenye simu na asahau vitabu. Naam soo mzazi wangu ule babangu alinulia simu na nilifurahi sana lakini simu hii aliniambia kuwa ni simu tu ukitaka kuingia mtandaoni unafanya tu mambo ya masomo. Tuseme kama kitu imekushinda, swali limekushinda, nenda mtandaoni uliza kwenye mtandao au kwenye simu yako utapata jibu. Naam. Na kupokea simu hiyo wakati huo ulikuwa unapata marafiki zangu wengi au marafiki zangu tu shuleni, wao bado hawakuwa na simu. So mimi kupokea simu ile ilinifurahisha sana na ni zawadi ambayo niliipenda sana na ilikuwa zawadi nzuri kwangu. Naam asante.

Ninependa sana kusema asanti kwa swali hili. Ambalo ulinauliza jee, unatumia mitandao ya kijami. Kwa siku za sasa, unapata kuwa vijana wengi ama ata wazazi wale mbao wakona miaka arobaini kuendelea. Pia wawo wanatumizi mitandao za kijamii kwa sababu nikitu ambacho kila mtu wanatumia na kila mtu wanadifraisha nacho. Na pia kina manufaa naamu, lakini sisa haswa kwa vijana, niseme sisa mimi kibinafsi, napenda sana kutumia mitandao ya kijami kusababu kwenye mitandao ya kijami unapata kila kitu ambacho unaitaji, unaona mingi ya nayofanyika chumzima, unapata tutaarifa kwenye mitandao, kwa tusemiye kama kusabu kuna mitandao tofauti tofauti, kuna Facebook, kuna Instagram, kuna ule mitandao wa Twitter, kuna TikTok, kuna WhatsApp, kuna YouTube, ni mingi, ziko mingi sana. Lakini sasa haswa mimi napenda sana TikTok, kusabu TikTok, unapata watu wanatengeneza video ambazo zinachekesha mtu, zingine zinakuelimisha. Na hizi mitandao zinatusaidia sana lakini pia wakati mingine zinamadhara yake na mkosabu unapata siku izi kwanza vijana wa siku izi unapata kuwa muda wao mingi wanautumia kwenye mitandao sana na unapata kijana ameamuka asubui, hana kazi, hana mali pa kuenda anaingia mitandaoni, anaingia tiktok, anaingia instagram, anaingia twitter, anaingia youtube ni mingi mitandaoni mingi sana na.

Naam, kwanza kabisa ningependa kuongelea masomo. Masomo ambayo niliyafanya nikiwa katika chuo kikuu. Nilifanya masomo ya journalism. Yanayojulikana kama waandishi wa habari. Journalism au waandishi wa habari ni taaluma ya kukusanya, kuchambua na kusambaza habari kwa umma kupitia vyombo vya habari kama redio, televisheni, magazeti na mitandao ya kijamii kama Facebook Kuna Instagram, kuna YouTube, kuna Twitter, ni mingi sana na hayo ndio masomo ambayo niliyoyafanya katika chuo kikuu na alafu baada ya kumaliza nika nikapata kazi kwenye kituo cha televisheni na ndio ninapofanya kazi masomo haya ya journalism ni yapo katika sekta mbalimbali kama uandishi wa habari maadili ya uandishi wabari utangazaji naam, kupiga picha, kwa kizungu wanaita photo journalism, kupiga picha au video, naam.

Asanti sana kwa swali hili, linauliza unafanya nini mara nyingi wikendi. Kwanza acha nianze kusema kuwa, aaah mh kwenye siku za wiki mimi ni mtu ambaye naenda kazi kutoka jumatatu mpaka ijumaa, kisha napumzika aah Jumamosi, kisha tena jumapili niko kazini. Aaah Sasa siku ya wikendi ambayo naeza kupumzika ni hiyo jumamosi, na mara nyingi aah napenda sana kupumzika. Kwa sababu unapata ume ume umefanya kazi wiki yote, umechoka, akili imechoka, mwili umechoka na unahitaji kupumzika, kupunguza pia mawazo. Kwa sababu kazi pia some aaah kazi pia mara nyingine inakupa mawazo, inakupa fikira zingine, unapata umechoka, mwili umechoka, mwili wako umechoka. So inaitaji pia upumzike, yani ulale tu, ulale upunguze mawazo na uchovu. Ama siku zengine pia kama siskii kulala naeza enda nitembelee familia, nitembe ma nitembelee marafiki, twende kujibinjari, twende kucheza michezo mbali mbali, twende kwenye mahoteli mbali mbali kujaribu vyakula. Naam, kuna vitu mingi ambazo aaah unaeza fanya siku ya wikendi unaweza aaah, unaeza kaa kwa nyumba kusoma kitabu au pia kuwatch movies, zile video za movies, naam aaaah, lakini sana sana, napenda sana siku ya wikendi ambayo siku yenye napumzika. Napenda sana kupumzisha akili kwa kulala kwa sababu kuna njia mingi za kupumzika kuna watu ambao wanapumzika kwe kwenda kutembea tembea mimi na mimi kibinafsi napumzika kwa kulala ili kupumzisha akili yangu naam asanti.

Naam, asanti sana kwa swali hili. Swali lenyewe linauliza, niambie kuhusu nchi, ungependa kuitembelea. Kibinafsi mimi, ningependa sana kutembelea nchi ile ya Thailand, yeah inaitwa Thailand. Ningependa sana kuitembelea nchi hiyo, kwa sababu kwenye mitandao nimeona watu wengi wakienda huko kujivinjari. Kwa sababu huko Thailand, kuna mambo mengi sana, kuna mambo mengi sana ambayo unajivinjari nayo. Kuna wanyama, wanyama wenyewe wako, wana ule urafiki na binadamu, kama tembo niliona, kwenye mtandao kuna wenye walienda huko, unaogesha tembo, unacheza nao, pia kuna vitu mingi tu ambazo watu wanafanya, unaeza unaeza ingia majini kucheza na samaki, kuna vitu tu mingi ambazo ningependa kwenda huko Thailand kufanya, kwa sababu ile Thailand pia niliona ni nchi ambayo watu wa huko wakona huo urafiki, wako na huo wakona huo udhibiti mzuri na watu wengine ambao wanaenda kutembea huko. Naam so ningependa sana kuenda kutembelea nchi ya Thailand, ili niweze pia kujionea mambo ambayo naona tu kwenye mtandao, mambo ambayo watu wameenda kuyafanya uko. Sitaki tu kuona kwenye mtandao ila nataka pia kutembea uko nijionee ana kwa ana, Yaani nijionee na macho yangu Naam so ningependa sana kutembea nchi ya Thailand.

Naam asanti sana kwa swali hili, ambalo linauliza, unapenda kuamuka na jua au kulala mapema. Kibinafsi, ningependa kusema kuwa napenda kulala mapemo kwa sababu, ile kazi ninayoifanya, inanibidi sana niamke asubui na mapema, kwa sababu nikichelewa kuamuka, nchachelewa pia kufika kazi ini. Hapo awali, sikuwa napenda kuamuka mapema, sikuwa napenda kuamuka mapema kwa sababu, unapata kuwa kuamuka asubui, inakua kazi ngumu sana. Ata kama ulilala mapema inakuwa kazi ngumu sana kwako kuamuka mapema. Kwa hivyo inanibidi sana nimelela mapema ndo ili siku inayofuata kwa sababu naendanga kazini inabidi nilalange mapema kwa sababu siku inayofuata nafaa kuingia kazini mapema. So naeza sema kuwa napenda kulala mapema Ili nipate usingizi wa kutosha na nieze kupumzisha akili. Kwa sababu pia kwa siku unapata mtu umechoka, akili umechoka, umefanya kazi, umechoka, kichwa kinakuuma. Kwa hivyo napenda sana ni kifika nyumbani, nafanya mambo yangu kwa haraka, kama ni kupika napika haraka. Kisha napata muda wa kulala nalala mapema.

Na tuwalihili ninauliza unawiyanisha jikazi na maisha kibinafsi. Kwanza kabisa nigependa kusema kuyanisha kazi na maisha kibinafsi ni wewe kama binadamu unafaa kwanza kuhakikisha kuwa unatimiza majukumu yako ya kazi bila kusahau afya yako kwa sababu watu wengine unapata kuwa wanafanya tu kazi alafu kisha wanasahau afya yao, wanasahau familia, wanasahau marafiki na pia muda wako wakibinafsi. Na pia kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi inakusaidia kuwa na furaha afya njema na ufanisi kazini. Acha tuongelee kwa nini ni muhimu sana kuwianisha kazi na maisha yako wakibinafsi. Cha kwanza ni inapunguza mawazo kwa kwa kiimombo wanasema stress. Kwa sababu huwezi tu fanya kazi bila kutenga muda wa kwenda kushughulikia maisha yako ya kibinafsi. Na cha pili ni inongeza ubunifu. Uwezi tufanya kazi bila kushugulikia maisha kwa kibinafsi. Kwa sababu pia tofauti na kazi lazima ukuwe mbunifu mle nje kwenye maisha kwa kibinafsi. Na cha tatu ni inaboresha mahusiano na familia na pia marafiki zako. Ukiwa kazini au ukifanya kazi, unafaa kuhakikisha kuwa unatenga muda kidogo au muda tu wa kukaa na marafiki zako, kukaa na familia yako. Na kitu kingine ni inasaidia kulinda afya ya mwili na akili. Binadamu hawafai kufanya tu kazi bila kupumzisha akili au kujipa tu muda wa kupumzika Ili kuchunga afya yako na afya mwili wako na akili yako inafaa pia utenge maisha, inafaa pia utenge masaa ya kushughulikia maisha yako ya kibinafsi Naam, asanti.

Ningependa kusema kuwa asante sana kwa swali hili ambalo linauliza, je, unapenda kununua vitabu mtandaoni? Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa mimi kibinafsi, sipendi kununua vitabu mtandaoni. Kwa sababu mtandao pia mara nyingine unapata una vitu za uongo, watu wanakudanganya wana kitabu hiki na hawana. Mimi napenda sana kutembelea maduka ya vitabu. Ili niuchuke wakati wangu kuziangalia na kuvitazama vizuri zile vitabu ambavyo mimi nataka kuvisoma. Naam na pia kwenye maduka, kuna vitabu vingi na una ule wakati mzuri wa kutembea tembea kwenye duka hilo, kuchagua kile kitabu ambacho umekipenda. Ama kama hukipendi hiki kitabu, unaeza pia kirudisha kule na kubadilisha labda na kingine ambacho umekipenda wewe. Na pia kwenye duka pia unaeza ongelesha ule mwenye duka ambaye anauza pia anaeza kuambia au kukufahamisha zaidi ni kitabu gani, kizuri, au ni kitabu, na pia kuna anaeza kukufahamisha ni kitabu gani, kizuri, utakachokipenda na pia, naam, ningependa kusema kuwa kibinafsi mimi sipendi kununua vitabu mtandaoni Napenda kununua vitabu kwenye maduka yenyewe yenye mimi natembea naingia ndani na kujichagulia vitabu ambavyo mimi nataka Naam, asante.

Na sante sana tena kwa kukuliza swali lingine nzuri, je umewai kununuwa tikiti za Tukio. Ningependa kusema kuwa namu, nimewai kununuwa tiketi za Tukio, si mara mojo, si mara mbili, si mara tatu, ila mara nyingi sana kusahabu Tukio ni mingi ambazo zinazo fanyika. Kwa haswa mtu ya mbao naishi Nairobi, unapata kuna tukio kila wikendi au katikati ya siku za wiki. Acha niongele tukio mbalo mimi ni linua tiketi ama ni meekuwa ni kinua tiketi kusabu ni tukio mbalo lilafanyika kila mwisho wa muaka. Kuna wanamziki maalum humu Kenya ambao wanaitua sauti soul. Ni wanamziki ambao wanajulika na siyo Kenya tu ila kwenye inchi zingine na wanaimba vizuri. Kwenye mwisho wa kila mwaka, kwenye mwezi wa Oktober, huwa wanafanya tukio au kwa kizungu wanaita event ambayo inaitwa Soulfirst. Na tukio hilo sisi kama vijana wadogo tunaipenda sana na ni tukia mbalo linafiraisha kusabu watu mnaenda huko mnaimba, mnacheza mziki, watu wana jivinjari kwa vinyo mbali mbali, naam watu wana rukaruka na kucheza. Na hili nitukio ambalo nimenua tiketi kwa mara ya tatu sasa Tangu nianze kuenda kwenye tukio lao Hii ni mara yangu ya tatu na pia natumai kuwa mwaka huu kisha vizuri ama mungu wa keza kutufikisha kwenye mwisho mwaka pia Ntanunua tikiti na niweze kuenda kwenye tukio hilo Kwa sabu nitukia ambalo linafuraisha sana na pia linakufuraisha tu na linakukuza naam.

Swali hili linauliza. Unapenda kucheza mchezo gani? Kibinafsi mimi ningependa kusema kuwa napenda kucheza ule mchezo wa hoki. Huu ni mchezo ambao unachezwa kutumia fimbo maalum ile wanaita stick kwa lugha ya kimombo. Unaupiga mpira huo au diski kupeleka golini na mpinzani. Nakumbuka nikiwa katika chuo cha sekondare, niliingia kwenye kidato changu cha kwanza na tulipoingia shuleni, tuliambiwa kuwa shule hiyo ina michezo mingi. Sasa wewe kibinafsi uweze kuchagua mchezo ule ambao, utakaopenda kuucheza. Na mimi kibinafsi niliuchagua ule mchezo wa hoki kwa sababu ulinivutia yani niliona jinsi ambavyo wanafunzi wengine walikuwa wanacheza. Pia mimi nikavutiwa, nikaweza kujiregister kwenye mchezo huo, nikaanza kucheza. Lakini sasa siku moja tukiwa kwenye uwanja tunacheza, mwenzangu tu katikati ya wale ambao tulikuwa tunacheza nao, aliweza kuugonga ule mpira na ukaweza kunigonga kwenye mkono wangu wa kushoto Nilisikia maumivu lakini pia unajua kwenye michezo watu huumia hata kwenye michezo zingine kama mpira wa kandanda, mpira wa football watu huumia lakini kuumia haimaanishi kuwa hiyo ni siku ya mwisho ya kucheza au haimaanishi kwa ukishaumia sasa unafaa kuchukia mchezo ule. Kwa kweli kama una ili nia kukifanya kitu ama unakipenda kitu. Hata ukiumia utangoja kwanza upone ili uendelee na kucheza. Nilipoumia, nilingoja wiki kama mbili tatu nikapona. Kisha nikarudi kiwanjani na bado nikaendelea kucheza mchezo huo. Ni mchezo ambao naupenda sana na nitaanza kuucheza tena kwa sababu naupenda mchezo huo. Na nilipokuwa naucheza kwenye chuo cha sekondari Niliupenda sana. Naam na kocha wetu ambaye alikuwa anatufunza kuucheza Alikuwa kocha mzuri na alifanya nikaupenda mchezo huo sana. Naam.

Swali hili ni mzuri. Suali hili linauliza unapata habari wape. Kwanza kabisa nige penda kusema kwenye nyakati hizi tunaishi. Kuna mahali pia mbapo uneza kupata habari. Kuna vyombo vya habari, kuna magazeti, kuna mitandao ya kijamii kama Facebook, kuna twitter, kuna youtube, kuna instagram, kuna linkedin, mitandao ya kijamii ni mingi sana ambapo unaeza pata habari. Chombo chingine ambacho uneza pata habari kutoka ni tovuti za habari kama BBC, Al Jazeera, Nation Africa. Alafu pia kuna wananchi na mashahidi hao ni watu ambao wanashuhudia tukio moja Kwa moja na pia hutua habari na kupitia simu na mitandao ya kijamii kama umesomea ule lile somo mbalo linaitwa journalism ni muhimu kujua jinsi ya kuchagua chanzo chako cha habari kilicho sahihi Kwa sababu mitandao mingine ya kutoa habari Unapata pia inadhoofisha au inaeka habari za uongo. Sasa kama wewe umesomea journalism, unafaa kujua chanzo chako za cha kutoa habari kusabu si kila chanzo au si kila chombo cha habari ambacho kinasema ukweli. Naam ningependa kwanza na mitandao hizi za kijamii kama Facebook. Ukitaka kujua habari, uneza ingia Facebook, unaangalia, unezatoa habari, mbili, tatu huko, kuna YouTube. Mitandao za kijamii ni mingi na zote zinakuanga na habari. Na pia kuna magazeti, unapata bari zimechapishwa kwenye magazeti, au vyombo vya habari pia. Na kama vyombo vya habari humu Kenya kuna kama Kenya Broadcasting Corporation ambayo inaitwa KBC ni radio na pia wana runinga ya kitaifa Kuna Citizen TV ni kituo marufa mbacho televisioni nchini ni kituo marufa mbacho wananchi wengi wanapenda sana kukitazama Pia kuna NTV mbae naitua Nation Media Pia ni kituo cha kitaifa ambacho wananchi pia wanakipenda sana na pia kuna vituo mingi mingi, kuna vituo mbali mbali ambapo vioneza pata habari yako Naam, vituo ni mingi ambazo vioneza pata habari, mitandao ni mingi, kuna magazeti zote ni mishazisema Nam, kwa hiyo mimi kibinafsi napinda kutua bari zangu kwenye vituo hivyo vyote Iwe magazeti, iwe kwenye mitandao, iwe kwenye viumbo vya habari, zote, napenda kuvitumia vyote ili pia nilinganisha na nijue ni ya habari gani ambayo nitakayoipenda na ni gani ambayo sitaipenda ama sitaichukua. Naam.

Naam, ningependa kujibu swali hilo zuri ambalo linauliza, unasherehekea sikukuu vipi? Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa mimi naipenda sikukuu kwa sababu sikukuu unapata kuwa familia zinakuja pamoja unaweza kupatana na marafiki zako ili kusherehekea sikukuu kwa sababu hiyo ni Christmas ni wakati ambao Yesu alizaliwa. Na kibinafsi mimi, napenda kusherehekea sikukuu kwa kwenda nyumbani ili kupatana na familia na marafiki. Kwa kwenda nyumbani kupatana na marafiki, unakusanyika pamoja, mnakula chakula maalum, mnapeana zawadi mbalimbali, mnacheza mziki, mnaimarisha upendo, na pia mnaleta ule umoja. Kitu cha pili ni ibada na shughuli za kanisani sikukuu pia napenda kwenda kwenye ibada, kwenda kanisani ili kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye amekulinda mwaka yote mpaka umefika hiyo sikukuu kwa sababu hiyo sasa tumefika mwisho wa mwaka kuwa tayari kuvuka mwaka mwingine kwenye tukio hili la sikukuu unapata wakristo wanasherehekea kuzaliwa kule kuzaliwa kwa Yesu kristo. Naam kwa hivyo wanashiriki kwenye ibada, sala na matendo tu ya hisani kwenye kanisa. Pia kitu kingine napenda kufanya kwenye sikukuu au jinsi nyingine ninayosherehekea sikukuu yangu ni kufanya matendo ya huruma. Naenda kwenye mahospitali, nyumba za watu au boma za watu kwa sababu kuna wale ambao unapata ni wagonjwa. Unaenda kusaidia wale ambao wanahitaji usaidizi, kutoa chakula kwa maskini, kwenye hifadhi za watoto ambao pia hawana wazazi au wale watoto ambao walizaliwa na hawajui wazazi wao wako wapi. Naam, kwa kufanya hivyo pia unapata baraka kwa sababu unaweza kusaidia na pia Mungu anasema kuwa tusaidie wenye hawajiwezi na pia kama una huo uwezo wa kusaidia pia unasaidia tu mahali ambapo unaweza kitu kingine ni kufanya mapambo, kupamba nyumba kwa taa, maua ambayo yanafurahisha mapambo tu maalum ambayo yanaleta ule upendo na ile furaha ya sikukuu naam kwa sababu sikukuu ni sherehe kubwa sana. Pia kitu kingine ambacho nakifanya kwenye au nakifanya kusherehekea sikukuu ni kusafiri au kutembea maeneo mapya. Kusafiri au kutembea kwenye maeneo mapya pia inavutia pamoja, inavutia kwa sababu napata unasafiri kwa mfano na wapendwa wako, wazazi, ndugu zako, dada zako Naam, hivyo ndivyo vitu ambavyo mimi ninavyovifanya ili kusherehekea sikukuu.

Soli hili linauliza, jie umewai kuenda kwenye tamasha lamziki. Kwanza kabisa nataka kujibu kuwa naamu. Umewai kuenda kwenye tamasha lamziki. Kuna tamasha moja lamziki ambalo linaitua Blankets and Wine Humu Kenya. Itamasha ambalo pia linafanyika kila muaka au marambili kwa muaka naamu na ni tamasha ya Humu Kenya. Na pia kuna nyengine ya Uganda mbao inaituwa nye Genyege Festival pia nishawai kuenda mara moja. Lakini na yoipenda zaidi ni Blankets and Wine kusabu unapata wanamziki mbalimbali kwenye wanamziki mbalimbali wale wanamziki wa Afro na wasani wa Afrika wanakuja na kupatana pamoja kwa Tukio Hilo. Na pia mashabiki, wanakuja kwa burudani na kusabu wanafanya kitu ambacho kinaitua live performance na huwa ni mziki, dansi, chakula na wakati mingine inaonyesha sana au mitindo mbali mbali na kunyatamasha hizi, kunyatamasha hili ambalo nimewa ikuenda ambalo linaitua blankets and wine ni muhimu sana kwangu kwa sabu ukiwa kwenye tamasha hiyo nilieza sana kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sabu masami ingini unapata mtu na msongo wa mawazo, mawazo ya mekusonga kwa winki na shindu utafanya jeli upunguze mawazo. So nilipenda sana kuenda tamasha hilo lamziki na nilieza kupunguza mawazo. Kitu cha pili ambacho tamasha ili ili nisede ni kuunga pia mkono wa sani kusabu ni kitu cha maana pia tukiunga mkono wa sani wetu, tukiwapa ile motisha kuendelea mbele kusabu kazi wanayifanya ni nzuri kusabu wanatupa burudani. Na pia nileza kutana na watu wapia. Kusabu kutana pia na watu wapia ni kitu kizuri sana kusabu unakuwa na ule ubunifu, unasikiza watu ingine wakiongea, muneza kujadiliana mambo mbali mbali. Na kitu kingine ni kukuza utamaduni pia na utali Kisabu siya wakenya tundo walikuwa huko Kuna watu pia kutoka njiz ingine ambao walikuja huko naeza sama kuwa tamasha hili ilikuza pia utali na.